Naunganisha kazi na maisha yangu ya kibinafsi kukupanga muda wangu vizuri na kueka mipaka wazi. Inaratiba ya kazi ninaifuata kwa nidhamu lakini pia ninahakikisha napata muda wakupumzika na kujitunza. Hii hunisaidia kuwa makini kazini, kupunguza mawazo na kutoa matokeo mema.

Wakati wa msongo wa kazi, napanga upya vipaumbele vyangu na kugawanya kazi katika hatua ndogo ndogo ili ziwe rahisi kushugulikia. Pia na chukua mapumziko mafupi pale inapohitajika ili kurudisha umakini kisha naendelea na kazi kwa utulivu na umakinifu zaidi.

Kabla ya kulala, napitia kwa ufupi mambo niliofanya siku hiyo na kupanga vipaumbele vya siku inayofuata. Kisha nachukua muda wa mapumziko, kama kusoma au kutafakari kidogo na kuhakikisha nimelala kwa wakati ili nipate usingizi wakutosha na kuamuka nikiwa na nguvu ya siku inayofuata.

Kwa kawaida, kusherekea siku kuu kwa utulivu nikiwa na familia au watu wakaribu. Tunachukua muda wa kushukuru, kushirikiana chakula na kupumzika pamoja. Pia nahakikisha siku kuu haziathiri majukumu yangu muhimu ili nibaki na uiyano mzuri kati ya sherehe na uwajibikaji.

Nafuatilia zaidi mifereji ya taarifa kama NTV na Citizen TV. Hasa kwa habari, mijadala ya kitaifa na vipindi vya elimu. Hunisaidia kubaki nikiwa na taarifa sahihi kuhusu yanayondelea nchini na pia duniani kwa ujumla. Hii yote hunisaidia kufanya kazi yangu vyema.

Rangi ninayopendezwa nayo ni buluu. Buluu inanikaribisha utulivu na ni rangi ya anga na maji inayonipa hisia za amani na ufahamu. Pia buluu ni rangi inayofaa katika mazingira mbalimbali iwe kwa mavazi au mapambo na inavutia kwa urahisi bila kuwa na mvutano. Inanifanya nihisi taya tayari, makini na mara nyingine inanikumbusha bahari na anga wazi Ndiyo maana mara nyingi napendelea vitu vya buulu.

Ningependa kutembelea Japan. Ni nchi yenye mchanganyiko wakipekee kati ya jadi na teknolojia za kisasa. Napenda kuona mandhari yake ya milima, bustani za sakura na miji yenye shughuli nyingi kama Tokyo. Pia, ninasikia tamaduni za Japani ni zaheshima sana na chakula chao ni kitamu, hasa sushi na ramen. Ningependa pia kuona historia yao, mabahari na makaburi ya kale kwani inaonekana ni nchi yenye mambo mengi ya kuvutia.

Ninafanya kazi na timu ya mbali kwa kuzingatia mawasiliano ya wazi na ratiba dhabiti. Kwanza, tunatumia zana kama Slack, Teams au Zoom ili kuhakikisha kila mtu anaelewa majukumu yake. Pia napanga muda wa mikutano ya kawaida kuzungumza kuhusu maendeleo na changamoto. Kila mtu anapaswa kuwa na uwajibikaji na mimi ninaandika maelezo ya kazi na malengo ilikuwepuka mchanganyiko. Kwa kuwa si timu ya nyuso kwa nyuso na shirikiana kwa uwazi kusikiliza mawazo ya kila mmoja na kutoa marejesho kwa kujenga ili kazi iendelee vizuri.

Ndiyo, ninatumia teknolojia ya sauti mara kwa mara. Kwa mfano, napenda kutumia dikshonari ya sauti au programu za kurekodi ili kurekodi mawazo yangu au maelezo muhimu. Pia, teknolojia ya sauti usaidia katika mikutano ya mtandaoni ikiruhusu kushiriki taarifa bila kuandika kila kitu. Kwa wanajamii wa mbali au timu, hii teknolojia inarahisisha mawasiliano na kufanya kazi iwe haraka na yenye ufanizi zaidi. Pia, mara nyingine ninapotumia teknolojia ya sauti kusikiliza vitabu au mafunzo nikiwa njiani jambo linalonifanya niendelee kujifunza.

Nalinda faragha yangu mtandaoni kwa kuwa makini na taarifa zinazo shiriki. Hutumia nenosari, tofauti na imara kwa akaundi zangu na mara nyingine kuwasha udibitishaji wa hatuwa mbili. Pia, kuepuka kubovya viungo visiivyojulikana na kuwakikisha programu na na data ninazotumia zina asishwa mara kwa mara. Zaidi ya hapo, hupitia mipangilio ya faragha kwenye mitandao ya kijamii ili kudibiti anavyoweza kuona taarifa zangu. Kukufanya hivyo, najilinda dhidi ya wizi wa taarifa na matumizi mabaya ya data yangu.

Katika kazi yangu, nataka kufikia kiwango ambacho nina ujuzi wa kutosha na ninaaminika katika kile ninachokifanya. Lengolangu ni kuendelea kujifunza, kuboresha uwezo wangu na kuchukua majukumu yenye changamoto zaidi kadri muda unavyopita. Pia ningependa kufikia nafasi na ambayo na weza kutoa mchango chanya, kufanya maamuzi ya nye maana na kusaidia wengine kukaa kitaaluma. Mwishowe, nataka kazi yangu iwe na mwelekeo, udhabiti na inipe fursa ya kujenga binafsi na kitaaluma.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa kushirikiana na watu wanao wanaonizunguka na kusaidia pale inapowezekana. Mara nyingi hushiriki shughuli za kijamii kama mikutano ya vijana, usafi wa mazingira au michango ya kawa kusaidia wahitaji. Pia napenda kushiriki maarifa au ujuzi wangu ili kuwasaidia wengine kuboresha maisha yao. Kwa kufanya hivyo, najenga mahusiano mazuri na ninachangia mandeleo ya jamii kwa njia ndogo lakini yenye maana.

Ninapenda hali yaewa ya joto kidogo yenye jua lakini si kali sana. Hali kama hiyo inafanya kila kitu kikua za rahisi, kutembea kufanya shughuli za nje au hata kukaa nje kwa kufuraha bila kuwa na baridi au joto kali. Napenda pia wakati kuna upepo mzuri wa kutulia, unauleta hisia ya amani na utulivu. Hali ya hewa kama hii pia inasaidia mawazo yangu kuwa makini na ubunifu kuendelea kuwa mkubwa. Kwa ujumla, napenda hali ya hewa ambayo inanikalisha hisia nzuri, kunifanya nijihisi, huru na kuniruhusu kufurahia shughuli za kila siku bila shida yoyote.

Ndiyo, natumia mfumo wa usalama wa vidole kwa sababu ni raisi na salama zaidi. Hii usaidia kulinda taarifa zangu binafsi kwenye simu, kompyuta, au vifaa vingine. Kwa mfano, badala ya kuandika neno siri kila wakati, ninaweza kufungua kifaa kwa haraka kwa kutumia kidole changu, jambo linaloongeza urahisi na usalama. Pia, mfumo huu husaidia kuhakikisha kuwa hakuna mtu mwingine anayoweza kufikia data zangu bila idhini yangu. Kwa kweli, ni moja wapo ya njia bora za kulinda faragha na kuzuia wizi wa taarifa.